Kinacho nifurai sana ni kutumia muda vizuri na marafiki na familia. Kuwa karibu na watu ninao wapenda hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie kuthaminiwa. Pia hufuraiya ninapofanikiwa kutizama malengo yangu au kusaidia wengine kwa sababu hunipa hisia ya kuridhika na kujivunia. Vile vile, kufanya mambo ni nayo ya penda kama kusikiliza muziki, kusoma au kupumzika huniongeza furaha na kunifanya nijisikie mwenye matumaini katika maisha.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na maharagwe kwa sababu ni tamu, kinashibisha na kina viritubishi muhimu kwa mwili. Mlo huu hunikumbusha chakula cha nyumbani na muda niliokuwa nikila pamoja na familia, jambo lililonipa furaha na utulivu wa moyo. Pia nina chakula kinachopatikana kwa urahisi na kinaweza kupikwa kwa njia mbalimbali, hivyo hunifanya nikifurahie kila ninapokila.

Naam, napenda kuogelea kwa sababu nishuguli inayofurahisha na yenyefaida kubwa kwa afya ya mwili. Kuogelea hunisaidia kupumzisha mwazo, kuimarisha misuli na kuongeza nguvu bila kuumiza mwili. Pia ninapo kuwa majini uhisi utulivu na furaha, hasa nikiwa kwenye bwawa au karibu na bahari. Jambo linalo nifanya nejesikie huru na mwenye amani.

Naam, nimesha wahi kununua tikiti za matukio mbalimbali kama vile matamasha ya muziki na michezo. Kununua tikiti hunipa fursa ya kushiriki moja kwa moja katika burudani ninayo ipenda na kufurahia tukio kwa karibu. Uzoefu huo huo wa kufurahisha sana kwa sababu hukutana na watu wapya na kushuhudia matukio ya kipeke ambayo hukumbukua kwa muda murefu.

Kazi ya nyumbani ni nayo ichukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono hasa kunapo kuwa na nguo nyingi au maji ya baridi. Kazi hii huchukua muda mwingi na inachosha mikono hivyo hunifanya nijisikie ni mechoka haraka. Ingawa ni muhimu kwa usafi huwa naipendelea kutumia mashine ya kufulia au kuipanga ifanyike kwa mpangilio ili nisipoteze muda mwingi.

Naam ninagawanya taka zangu kwa kadi inayowezekana ilikusaidia kulinda mazingira. Kutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na taka ngumu kama plastiki, karatasi na vyuma. Njia hi hunisaidia kurahisisha, urejeleaji na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia, hunifanya niwe na nidhamu ya usafi nyumbani na kuwajibika zaidi kwa mazingira yanayo nizunguka.

Naam nimewahi kulima hasa kwa kiwango kidogo nyumbani au shambani. Nimejaribu kulima mazao kama mboga na fanaka, jambo lililo nisaidia kuelewa umuhimu wa kilimo katika maisha ya kila siku. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa kilimo kinahitaji uvumilivu, bidii na kupanga muda vizuri na pia hunipa furaha kuona mazao ya kikuwa na kutoa mavuno.